Ndio, ninapenda kupiga chombo cha muziki. Mimi ninapenda sana kupiga gitaa. Ni kifaa ambacho ninakipenda tangia nikiwa mdogo. Ni kikiona mtu akifanya, nilikuwa napenda na navutiwa nacho pia. Japo siyo mtaalamu sana, lakini ninapenda na huwa ninajaribu jaribu. Japo siyo mtaalamu kivile. Lakini ni kitu ambacho ninakipenda kukifanya. Na natamani sana siku moja niwe mjuzi zaidi wa kupige gitaa.

Kinywaji na chokipenda ni soda, soda ya pepsi ya baridi, huwa ni napenda sana. Napendelea sana soda ya chupa ya glass. Ile ikipoa, ikiwa ya baridi, ni kinywaji ambacho ni nakipenda sana. Na mala nyingi huwa na kinywa mchana, ni chakulacha mchana, lakini chakulacha usiku, pia ni nakipenda. Kina nivutia, kina nifurahisha, na ni nakipenda sana.

Nimeshawai kulima, nimeshawai gulima mpunga, nimeshawai kulima mahindi, nimeshawai kulima maharage, nimeshawai kulima mtama, nimeshawai kulima ufuta. Kwa kweli ninapenda sana kulima na ni moja ya ndoto yangu kuwa mkulima mkubwa sana katika nchi yangu. Nina mashamba huko kwa pwani ya hapa Tanzania, lakini pia najitahidi kupata mashamba sehemu nyingine.

Wafanyakazi wapya huwa napenda kuwakaribisha, wanapokuja kazini, huwa napenda sana kuwaelekeza nini cha kufanya, wapi nini wafanye sahihi, nini wasifanye, nawatambulisha mazingira mapya, nawaelekeza hapa, unatakiwa upite hapa, ufanya hivi, wa wa wale tunaowahudumia, wanatakiwa wahudumiwe vipi. Kikweli huwa natamani sana wafanyakazi, wanapofika wapya, wawe salama, lakini wawe wanajisikia kuwa nyumbani, wajisikie na furaha, wafurahie kazi.

Habari za mtandaoni huwa nazisomea Google, lakini pia nazisomea kataka mtandao wa kijamii wa X, lakini pia mtandao wa kijamii wa WhatsApp, pamoja na mtandao wa kijamii wa Instagram, TikTok. Mtandao wa kijami sio sana, kwa sababu, sio kwenye habari sana, hawajakaa sana kwenye habari, lakini mtandao wa "X", mtandao wa "WhatsApp" na mtandao wa "Instagram" huku habari huwa nazipata na ninajifunza na nafahamu kinachoendelea.

Napenda sana kunywa maziwa, ni kinywaji ambacho kinanivutia na kizuri. Maziwa hasa ya mtindi, maziwa freshi au labda nigandishe kwenye friji niyanywe kama barafu au ninywe kama ice cream. Kwa kweli ninayapenda sana maziwa, na maziwa nayopenda ni yale ambayo ni freshi kabisa. Sio yale ya kutoka katika viwanda, yaliyochakatwa. Ni maziwa ambayo nayapenda ya kutoka kwenye freshi kwa ng'ombe, na ni mazuri sana.

Uwezo ambao napenda kuonewa ni ule wa kuongoza watu kwa wadilifu na kwa umakini, pasipo kumpendelea mtu, pasipo kumfanya mtu mwingine ajisikie vibaya au ajione hafai, lakini katika kuongoza katika kwa njia ilio sahihi, kila mtu afurahie uongozi wangu na ni waelekeze nini watu cha kufanya. Huwa nafurahia sana nikiongoza watu.

Nina mauhusiano mazuri sana wazee wangu. Baba yangu na mama yangu wako hai na ninawapenda sana. Niwazee baba yangu ana miaka zaidi ya sitini. Baba yangu pia na miaka zaidi ya stini. Wote ni watu wazima, wanaishi nyumbani. Kule mwanza, na ongea nao mara kwa mara. Na wapigia simu na wajulia hali. Kama wana changamoto tunasaidiana ili tuweze kutatua hiyo changamoto. Na nina uhusiano mazuri nao sana.

Ninapenda sana maua. Maua ninayopenda ni yale ambayo yana rangi nzuri na kuvutia. Ninapenda rangi ya rose, maua rose ninayoyapenda. Rangi ile rose, rangi kama pinki fulani, kwa Kiswahili sijui wanaitaje, lakini ni rangi nzuri sana, ninaifurahia. Ninapenda sana kuyapanda nyumbani kwangu. Na nyumbani kwangu pia ninayo mengine ambayo ni mazuri na yanavutia sana.

Tabia inayonichukiza kwa watu ni ile ya kuwasema wengine vibaya. Unakuta mtu mwingine hayupo, basi mtu mwingine anawasema mwenzie vibaya. Kiasi kwamba hata yeye akisikia anasemwa hivyo hawezi kufikiria mara mbili, ataumia, atajisikia vibaya. Lakini unakuta yeye anamsema mwenzie na hayupo pale na hana uwezo wa kujitetea. Kwa hiyo, ni tabia ambayo siipendi na inanichukiza sana kwa watu na wengi wanapenda sana tabia hii.

Ndiyo, nimeshakujifunza kupigia gitaa. Ni kitu ambacho nakipenda na nakifurahia sana. Tokea ni kwa mdogo ni kianto na napigia gitaa. Huwa natamani mimi sikuu moja nifikirie. Hata ninunue la kwangu na mimi nifanye kupiga gitaa vizuei zaidi kuliko hata yeye. Ni kitu ambacho nakipenda sana. Ni mziki ambao una burudani, unafurahisha. Ninafurahi sana kupiga gitaa. Na nishawahi kujifunza kupiga gitaa na nishe kujifunza kipindi nikiwa mdogo na natamani siku nikiwa pata hata la kwangu ni jifunze nikiwa nyumbani.

Kazi zangu huwa nazipangilia asubuhi nikitaka kuondoka huwa tayari nina ile mpangilio wa kazi zangu zote ambao nishautengeneza siku iliyopita. Kwa hio ni kiamka tu najua kamba asubuhi ya leo, nataka niende wapi, labda niende kazini, au niende kwenye biashara, au niende dukani, sokoni, niende kununua vitu kwa jili ya mzigo wa dukani. Huwa napanga siku yangu mapema, siku moja kabla. Siku inayofuata kama ni kiamka basi ni utekelezaji tu na kufanya yale ambaya natakiwa ni yafanye.

Asubuhi ya leo nilivoamka, niliamuka nikapiga mswaki, nikaenda nikaoga, kisha nikaenda kuosha vyombo, nikatengeneza chai, nikalisha mke wangu, tukanywa chai pamoja. Kisha nikatoka nikaja kazini, hiyo ni ratiba yangu ya kila siku asubuhi kama sijatoka. Kwa leo sijafanya mazoezi na wala sijafanya chochote ambacho kina uchangamsha mwili wangu na kutoa jasho. Hivyo nimefanya tu iyo mambo na kutoka nyumbani.

Huwa ninanywa nyuele mara moja baada ya wiki mbili. Kwa hivo ni mara mbili kwa mwezi. Nywelezangu wazikui sana kiharaka. Ninyua mwazo na kuwa tatibu-tatibu. Huwa nina nyoa kidogo, kichwa na nina nyoa ndevu. Ndevu wa sisi toi zote huwanasiacha kidogo. Nazo wana nyoa kama nywele na uvo nyoa malambili kwa mwezi.

Mpila wa baseball ni mpila mbao siufahamu vizuli sana. Lakini ni mpila ambao unapenwa sana kuchezwa malekani na inafahamu hilo. Mara nyingi huwa naona kwenye television na muda mzuri. Ni pale ambapo wachezaji wanaingia, wanapiga ule mpira. Unapita katikati pale ya magoli mawili marefu sana. Na pia pale ambapo mtu anapiga kile kimpira na mkono. Pale huwaga nafurahia sana kuangalia.

Kukiwa na makosa sehemu ya kazi, huwa si kurupuki na uwanza kumuhukumu yule ambaye amefanya lile kosa. Huwa nayakikishia kwanza kama huwa likafanya hilo kosa, lakini si kumbuki pia kuenda kumushitaki kwa viongozi au kwa uongozi mkubwa. Mala zote uwa naangalia kwanza hilo kosa alilo lifanya, kama naeza ni kalelekebisha na kumulekeza basi huwa nafanya mim mwenyewe. Kuliko kwenda sehemu za juu zaidi.

Ndiyo, nimeshe kuna kujimonesho ya sanaa, nilienda kwejimonesho ya tamaduni, ilikuwa tunafajia pale makumbusho, semi ya kijicha matamaduni. Kwa kweli yalikuwa ni maonyesho mazuri walikuja makabila mbalimbali wasukuma wachaga wagita wakelele makabila mengi sana walikuwa wanaandaa vitu zao wanavyo cheza namna wanavokula namna wavoishi ilikuwa ni mafundisho mazuli sana.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, mara nyingi huwa ninaangalia. Wateja wangu wanataka nini kwa sababu kile kitu ambacho wateja wangu wanakitaka ni kitu ambacho nami nakikazania. Kwa mfano mi nafanya duka la kuuza vifaa vya simu. Kuna makava ya simu, kuna protector za simu. Hivo huwaga nahakikisha hivo vitu havikosekani dukani kwangu. Na ndo vitu ambavyo vinanifanya mi niongeze uzalishaji wangu kila siku na kila siku napata wateja.

Mchezo naoupenda kwenye Olimpik, ni mchezo wa riadha, ua napenda sana kuangalia riaza za umbali mrefu na umbali mfupi. Nilikuwa naburulika sana kipinisha Usain Bolt, alikuwa anaikimbia sana, nilikuwa nafulahia ili kumuona kwa sababu ni mchezo ambao nilikuwa na upenda sana. Na mi pia napenda kama kukimbia, kwa sabu ni kitu ambacho kinasisimua misuli, kinakufanya uwe active, ni kitu kizuri sana napenda mchezo huo. Na huwa najisikia visuri sana katika kipindi sha Olympic kufuatilia mpila wa liadha pakuagalia mchezo waliadha.

Napenda kusoma vitabu vya story, vitabu vya hadithi, mbali mbali, riwaya, na tamthilia. Huwa napenda sana kusoma vitabu hivi kwa sababu vina niliwaza, vina nifundisha, lakini pia vina nielimisha. Ukipata mtu ambae ameandika vizuri vile vitabu, basi ukisoma, unapata ujumbe mkubwa sana na inapanua akili yako. Kwa hivo huwa napenda sana kusoma vitabu vya namna hiyo.

Napenda sana kujaribu vyakula vipya. Sana sana napenda kujaribu chakula cha kichina na cha kituruki. Izi ni migahawa, miwili, mikubwa ambayo ipo apa Tanzania. Na nina hakika iko siku nitakwenda kujaribu. Napenda sana kujaribu vyakula vyao kwa sababu watu wengi wanasema vyakula vyao vina pili pili. Wengine wanasema ni vyakula vya ajabu. Lakini mi napenda siku moja nije nivione. Nione ni tofauti gani na vyakula vyetu vya kawaida.

Katika kupokea maoni ya wengine, hua nayapokea kwa moyo mkunjufu kabisa. Maana huwa sidharau maoni ya mtu. Hata kama mtu huyo, namuona hata kama hana sio mtu walevo zangu, labda haja soma kama mimi, au ana elimu ndogo. Lakini huwaga siwezi kukataa tu maoni ya mtu. Hua naya chukua maoni ya mtu, ninaya fikiria. Na kama yanani saidia, basi nayatumia. Mara zote huwa ziwezi kudharau maoni ya mtu. Huwa nayachukulia kwa uzito sana.

Mara nyingi nikiwa nawasilisha dokumenti zangu, labda kwa mfano kama naenda kupeleka taarifa zangu mahali, basi huwa naandaa, vitu vyangu vyote kwa pamoja, kila kitu ambacho kinatakiwa, basi nakiweka mahali panapotakiwa. Kama ni vyeti vyangu, kama ni chapisho fulani, kama ni namna ya kutoa pendekezo fulani au namna ya kufanya kitu huwa nakiweka pamoja nakipitia kabla sijapeleka kwa watu wote.

Pasipo simu inakuwa ni vigumu sana kufanya mambo yako. Maana ni kifaa cha kiteknolojia ambacho ni cha kisasa. Unawasiliana na mtu labda unataka kuenda mahali. Pasipo simu hauwezi kufika, au unaweza kafika lakini kwa kuchelewa. Au unaweza ukaenda usimkute huyo mtu. Kwa hiyo simu ndo kifaa ambacho ni cha. Muhimu zaidi katika teknolojia ya saizi. Tuko tena na kompyuta na simu ambayo ni lahisi kubeba, ni lahisi kuchaji, kuweka, kuweka moto tena. Simu ndo kifaa cha muhimu.

Muziki wajadi ni aina ya muziki ambao pi a naupenda. Uwa napenda sana kufuatilia mziki ya tamaduni balimbali. Hapa tanzania tu na makabila mengi zaidi ya mia ishirini na kitu. Kwa hivu uwaga napenda kuangalia. Ususa n wa masai, wa sukuma, wa chaga. Staili zao za kucheza zinafulahisha na zinafutia sana kwa kuziangalia. Kwa mta ambaye ni mgeni a neza akavutio nazo zaidi. Lakini kwa sababu mimi nipo hapa hapa uwa nikiziangalia pia na zifurahia na najalibu kucheza nao pamoja pia.

Filamu ninayopenda zaidi ni Game of Thrones, ni ambayo nilikuwa naifuatilia. Ni filamu ambayo imeigizwa ina season nane, pamoja na series za kutosha kila season ina episode karibu kumi kumi. Hiyo ni season ambayo ninaipenda sana, ni filamu ambayo ni nzuri, naifuatilia. Naweza nikaiangalia mara mbili, mara tatu, na huwa siichoki, inanifundisha, inanielimisha, inaniburudisha. Ni moja ya filamu nzuri sana.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni njia salama na rahisi kutumia. Kwa mfano kama hapa Tanzania, kusajili laini, huwezi kusajili laini ya simu, pasipo kutumia alama za vidole. Lakini pia hata simu yangu, kuna baadhi ya application, huwezi kutumia. Hizo programu huwezi kuzitumia pasipo alama za vidole. Ndio lazima nitumie alama za vidole ili kuweze kuendelea kujisajili au kupata huduma ya aina fulani. Lakini pia benki huwezi kuendelea pasipo alama za vidole.